Ninapo hitaji msaada kazini na hakikisha kwamba nikiwa na shida sinyamazi pekee yangu ila naeza uliza mtu ambaye nafanya na ye kazi moja kazini ni mwelezee kwamba anisaidie ama pia naeza enda katika mtandao niandike nitafute jinsi ninaeza vapata suluhisho kwa kazi yangu.

Kitu ambayo ningezapenda kujifundisha kipya ni jinsi ya kutengeneza keki, aina ya keki mingi kwasababu unapoangalia katika dunia tunaishi, kazi ambayo huwezi kosa pesa ni kazi ambayo inahusiana na chakula. Kwa sababu hata watu wakose pesa aje lazima wale chakula na wanunue chakula, kwangu mimi ningependa kujifunza kutengeneza keki ya aina mingi kwasababu keki pia ni sana mzuri.